Kawaida mimi huwa nafanya mazoezi wakati wa asubuhi na jioni. Nafanya mazoezi asubuhi siku za wikendi, lakini siku zingine huwa nafanya mazoezi wakati wa jioni na nafanya mazoezi tofauti tofauti. Ninafanya mazoezi ya kukimbia na hesabu muda, niliotumia kukimbia. Nafanya mazoezi ya kujinyoosha viungo, lakini pia nafanya mazoezi ya kurukaruka. Wakati huo pia nafanya mazoezi ya kuogelea majini katika bahari. Mazoezi yote haya mimi yananisaidia sana kwa namna mbalimbali. Kwanza yananisaidia kutengeneza afya yangu na kuwa na afya nzuri. Naimarisha afya kulingana na mazoezi kwa ajili ya kuepuka magonjwa ambayo si ya kuambukiza ambayo yanatokana na kukosa kufanya mazoezi. Unayeyusha mafuta mwilini, mafuta ya mwili yanapungua lakini pia kupitia mazoezi napata marafiki wapya nimekuwa nikipata marafiki wengi sana wapya kwa sababu ya kufanya mazoezi huku baharini ama bichi, lakini pia mazoezi mimi yananisaidia sana katika kupata pumzi hivi unapofanya mazoezi unapata pumzi. Kuwa unaweza kutembea umbali mrefu wakati mwingine, bila shida yoyote kwa sababu tayari una pumzi ya kutosha kutokana na mazoezi ambayo unakuwa unafanya. Lakini pia mazoezi yanaufanya mwili usichoke. Usichoke kwa haraka, unapotembea, unapofanya kazi, au unapopanda ngazi katika majengo marefu, mazoezi yanasaidia sana. Lakini pia mazoezi ya kufanya usipate magonjwa ya madogo madogo ya mara kwa mara, kama kuumwa kichwa, malaria. Kutokana na mazoezi, si rahisi kupata hayo magonjwa. Kwa hiyo unakuwa mbali kabisa na magonjwa hayo. Lakini pia mazoezi yananisaidia katika kuimarisha ngozi ya mwili, mwili unakuwa laini kwa sababu unapofanya mazoezi, unapotoka jasho. Ukitoka jasho vile vinyweleo vitundu vile vya mwili kwenye ngozi vinafunguka na kutoa jasho. Kwa hiyo unapoipata ile jasho, ngozi inakuwa laini ukija kuoga inakuwa nzuri. Kwa hiyo mazoezi yanaimarisha ngozi ya mwili sana kupitia kufunguka vitundu vya mwili katika ngozi. Lakini pia kwa sababu mtu ninafanya mazoezi ninatoka jasho nyingi sana ninapoteza maji mengi mwilini. Mazoezi yananisaidia kuweza kurudisha maji nakunywa maji sana. Kutokana na mazoezi kwa siku naweza nikanywa hata lita tano. Kwa nini? Kwa sababu nakuwa nimepoteza maji mengi sana kutokana na mazoezi ambayo nimekuwa nikifanya. Kwa hiyo mazoezi yananifanya niongeze maji mwilini. Na kwa sababu ya kuongeza maji mwilini kunywa maji mengi sana kwa siku, kufikia, lita tatu hadi lita tano, najikuta na naisaidia figo kusafisha mwili kwa sababu wakati huo sasa figo inapokuwa inafanya kazi yake na mimi kupitia maji ninakojoa, ukienda kukojoa, unatoa wale wadudu wadogo wadogo kama wa UTI mwilini. Kwa hiyo mazoezi yananisaidia pia katika masuala ya afya kwa ujumla, kwa namna hiyo, huweza kusafisha figo, lakini kufanya damu itembee sana sana mwilini kwa kasi, lakini pia pamoja na kwamba kufanya damu itembee kwa kasi. Maji ninayokunywa kutokana na mazoezi yananisaidia kufanya unyonywaji wa chakula katika mwili uwe rahisi katika mfumo wa chakula. Chakula kinanyonywa vizuri kwa urahisi kabisa bila shida yoyote. Kwa kifupi mimi nafanya mazoezi ya asubuhi lakini pia nafanya mara nyingi sana mazoezi wakati wa jioni ninapokuwa nina nafasi kila siku. Hiyo ndiyo ratiba yangu ya mazoezi.

Mimi napenda kuvaa nguo za pamba nguo zilizotengenezwa kwa na pamba ndio napenda sana kuvaa napenda kuvaa nguo hizi kwa sababu zina nisaidia sana katika hali ya hewa ya joto lakini pia ni nguo ambazo zinaruhusu hewa kupita mwilini hivyo vitundu vya mwilini vina pata hewa kwa urahisi lakini nguo za pamba hazi uchomi mwili kwa sababu nguo ya pamba inapokea mwanga wa jua vizuri. Lakini pia napenda kuvaa nguo nyeupe. Nguo nyeupe inaeza ikawa ni shirt nyeupe ama t-shirt nyeupe isiyokuwa na maandishi yoyote. Na suruali inaeza ikawa ni nyeusi amaya jeans ya blue ndio. Nguo ninazo penda kuvaa mimi kwa uhakika mara nyingi ninapokuwa nimevaa hizi nguo huwa nakuwa najisikia kujiamini sana lakini pia zinanipendezesha. Na siku zote ninapokuwa nimetoka labla kuenda kanisani au kwenye sherehe utaniona nimevaa shati safi jeupe iliyotengenezwa kwa pamba. Na suruali ya kadeti iliyotengenezwa kwa pamba pia. Kwa hiyo unaonekana. Unakuwa na muonekano mmoja mzuri sana. Hata nguo za ndani kama chupi. Chupi ilyotengenezwa kwa pamba ni mzuri sana sababu kuna chupi zingine hazijatengenezwa kwa pamba kwa hiyo mtu ninapovaa chupi iliyotengenezwa kwa pamba inasaidia sana mwili kuweka katika hali nzuri lakini pia ku hewa kupenya vizuri ndani ya mwili na kuwa katika hali ya msawazisho mzuri wa joto la mwili kulingana na nguo na kuwa nimevaa katika kuvaa nguo pia naangalia muda kama ni kipindi cha joto, majira ya joto. Unavaa nguo nyepesi za pamba. Kama ni kwa mfano nguo nyepesi ni kama zilizo tengenezwa Lining zina kuwa nzuri sana. Lakini majira ya mvua kuna baridi. Hapo ninavaa nguo zile za pamba. Lakini zikiwa nzito kama majaketi au makoti. Kutokana na hali ya hewa hiyo ya baridi ili kujikinga dhidi ya baridi. Kwahiyo majira ya hali ya hewa. Pia vina nifanya nichague ni nguo gani ambazo naeza nikavaa nzito ama, nyepesi, za pamba. Lakini katika hali ya hewa ya kawaida tu sio joto sana wala sio baridi. Hapo huwa na vaa sasa nguo za pamba za kawaida tu zozote, mashati na vaa vizuri na pendeza. Kwa hiyo ni nzuri sana, ningependa pia kutoa ushauri kwa watu wengine. Wajitahidi kuvaa nguo za pamba, nguo nyeupe. Unajua nguo nyeupe ina akisi mwanga hai, sharabu mwanga kuna kusharabu mwanga na kuakisi mwanga kusharabu muanga ni kufyonza ule mwanga kwa mfano ukivaa nguo nyeusi ina sharabu mwanga inauchukua, ina uingiza kwenye mwili wako lakini ukivaa nguo nyeupe inauakisi mwanga yaani mionzi ya juo inakuja ina gonga kwenye nguo alafu inarudi kwahiyo inaakisi, inarudisha kwa hiyo hauhangaiki sana. Na kwa hali hiyo, watu pia nawashauri wavae nguo za pamba, ambazo ni nyeupe kwa ajili ya afya zao, lakini kwa ajili ya kufanya, wawe katika hali fulani nzuri ya muonekano wa kimwili. Lakini pia na unadhifu kwa ujumla inapendeza sana ukivaa nguo za pamba. Hasa ambazo zimetengenezwa na fundi mzuri, unajua kuna mafundi wengine hawafahamu vizuri kutengeneza nguo za pamba. Sasa unatakiwa umpate fundi ambaye anafahamu kutengeneza nguo za pamba ili akutengenezee nguo moja nzuri matata sana ya kupendeza ya hatari. Wewe mwenyewe utajisikia vizuri sana utakapo kuwa umeivaa. Na utafurahia utaenjoy sana ukivaa nguo za pamba. Hiyo ndo ushauri wangu kwa watu wote wenye mapenzi mema ambao wanapenda kupendeza wanaopenda kuvaa nguo wavae nguo za pamba zitawaweka katika hali nzuri ya usalama kabisa.